Kitu ambacho ningependa kujifunza kipya ni taaluma ya kuendesha gari. Maana mara nyingi unapata kuwa unafursa kuendesha gari. Lakini unapata ya kwamba ni jambo ambalo huliwezi kabisa.